Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine. Kwanza kabisa ni kumwambia awe na umakini wa kusikiliza pale anapo ambiwa kitu. Ama awe pale anapo elekezwa na mtu mwingine kwenye kufanya kitu. Pia aelewe hisia za mtu mwenye kumuelekeza. Ama aelewe chenye anachoelezwa na yule mtu ambaye anamwelekeza ama anielewe ninapompa ushauri pia nimwambie awe na ukweli na asiwe wa kipaumbele kwenye kile anachokifikiria ama kile anacho anachokisikia pia ile ingine ni awe akiwa mtu wa kushirikiana ama mtu wa kuwa na ushirikiano na wengine ili awe anajifunza mambo tofauti tofauti pia awe ni mtu wa kushukuru pale anapoambiwa mambo awe mtu wa kuyashukuru yale mambo ambayo yanampa faida. Pia namsaidia pia katika kupata ama kujifunza ama nasaidia mtu kujua mambo tofauti tofauti kwenye lile sekta ambayo ako. Pia namsaidia katika kujenga imani awe mtu wa uvumilivu. Pale anapofanya kitu awe mtu wa kuvumilia ile kile kitu ndiposa kikaweze kufanyika.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege, hili nilikuwa naenda pande za Mombasani. Wakati nilikuwa natoka Mombasani na kuenda pia nimesafiri mara nyingi sana kwa hivo kusafiri kwa ndege niliona kuna kitu cha kwanza kuna kuchunga ma kuwa na kutumia muda mfupi kwa jambo unaloenda kufanya, usije kwa hii cheleweshi ama inachukua muda mfupi, ndiposa ukaweze kufanya kile kitu ama ukaweze kulitenda, lile jambo ulikuwa unaenda kulifanya kwa hivyo, nimesafiri mara kadhaa kadhaa kwa kutumia ndege na pia inakuonyesha jinsi nchi yetu ilivyo, nchi kavu ilivyo unapo safiri kule juu, ama nilipo kwa kule juu, nilifunza mambo tofauti tofauti kwa sababu unaona vile ama jinsi nchi ilivyo huku chini kwa hivyo imenifunza pia nikitaka kufanya jambo kwa haraka ama nikitaka kulifanya ama kutekeleza jambo ya haraka na wezi safiri kutumia ndege na hiyo ni jambo ambayo inakuwa ni jambo mzuri sana kwa sababu kusafiri na ndege kuna kutumia muda mfupi.